Swali hili, nikijibu swali hili, timu ninayopenda ya mpira wa miguu ni timu ya Manchester United kutoka kule uingereza. Na labda kama naweza nikaelezea ni tangu lini, nimeanza kuipenda timu hii. Nilianza kuipenda timu hii nikiwa 'primary' ama shule ya msingi nikiwa darasa la tatu. Kuna mfanyakazi jirani ambaye alikuwa anashabikia sana Manchester United. Kwa hivyo, alinisaidia kujiunga na timu ile kama mfuasi. Na pia nikikumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yangu ni pale kama sijakosea mwaka wa ishirini na kumi ambapo walikutana na Asenali na kuwacharaza nane mbili na swali la nne ni ka ningependa kuelezea ni mchezaji gani unampenda katiku timu hiyo. Kwa wale wa zamani mmoja ambae nilikuwa nampenda sana alikuwa anaitwa Wayne Rooney kutoka kule Uingereza Na pia Robin Van Persie kutoka kule Uholanzi Na kwa wale ambao wanachezea Manchester United kwa sasa kuna wachezaji wengi ambao nawapenda. Kwanza kabisa ni Bruno Fernandes ni yule mchezaji wa kati kutoka kule. Anatoka kule Portugal. Tunawaita kwa kiswahili watu Ureno, ni Mreno Na pia kuna Benjamin Sesko kutoka kule Slovakia Na kuna pia mchezaji wa nyuma anaitwa Harry Maguire. Na wachezaji wengine kama Mbeumo wa Cameroon, aya.